Naam naam napenda kumbukumbu gani nzuri una kutoka utotoni Ninakumbukumbu nyingi sana kumbukumbu nzuri kumbukumbu mbaya lakini kulinga na swali letu ni nina kumbukumbu gani nzuri kutoka utotoni na mi nakumbuka nikiwa mtoto nilikuwa napenda kucheza sana na wazazi wangu walieza kupenda nikicheza, kwa hivyo walikuwa wananinulia bidhaa au vifaa vya kuchezea kama mpira boli magari haya na ba hiyo ndio maana nilikuwa napenda hiyo ndio kumbukumbu yangu ya maana nikiwa mtoto mdogo.

La kwa sasa situmii video yoyote kwa kufanya mawasiliano yangu Manake sijafikia mali pa kufanya video kama hizo Lakini kazi inapoendelea kuwa mingi Maybe nitaanza kutumia video kufanya kazi ya mawasiliano katika kazi yangu Lakini kwa sasa natumia voice note pekee yake.

Naam, inafuatulia ni natoa mchango au sadaka wapi. Nikiwa kanisani mimi hutoa sadaka, nikipata mtu ana shida, pia mimi humpea mchango, nikipata mahali watu wanachanga pesa ya kitu fulani ama hafla fulani, pia mimi huchanga maanake, pia mimi mwanadamu. So mwanadamu anafaa mwanadamu mwenzake ili kusaidia.